Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, inaniokoa muda, inanipa chaguo nyingi za kuangalia bei, na ninaweza kusoma maoni ya watu wengine kabla ya kuamua ninachotaka kununua. Lakini pia huwa mwangalifu sana, naangalia uhalisi wa maamuzi ya watu walionunua. Maoni na sera ya kurejesha bidhaa. Kwa vitu vidogo au vya kila siku, mtandaoni ni rahisi sana. Kwa vitu vikubwa au vya gharama kubwa, kwa wengine napendelea kuviona ana kwa ana kwanza.

Ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza mambo mapya haraka sana. Uwezo wa kueleza kwa kina maneno ambayo ninayajua. Uwezo wakuelewa kwa kina pia. Ukumbuka kwa muda mrefu kutumia maarifa hayo kwa hali halisi bila shida. Pia ningependa uwezo wa kusimamia muda vizuri zaidi. Uwezo wa kuwasalimia wenzangu na kuelewana nao kwa ufasaha. Kwa ujumla uwezo unaonisaidia kukua binafsi na kuwasaidia wengine ndiyo ninaudhamini zaidi.

Ndiyo, napenda kulima bustani, asaa kwa kiwango kidogo. Inanipa utulivu wa akili. Inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na ni vizuri kuona kitu kinakua kutokana na juhudi zako mwenyewe. Napenda zaidi yafuatayo. Kupanda mboga na mimea midogo midogo kuitunza taratibu na kuona maendeleo yake. Ni shugli inayofanya nijisikie karibu zaidi na mazingira na kunipa mapumziko mazuri kutokana na kazi zangu za kila siku.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi za kila siku. Kwa upande wangu, matumizi makubwa ni kuwasiliana, kazi mtandaoni, kupata taarifa na kujiburudisha kidogo kidogo. Kwa ujumla, simu kwangu ni zana ya kazi na maisha ya kila siku. Si burudani tu.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kuandika kunanipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza kile ninacho maanisha kwa uwazi bila presha. Hata hivyo, pia napenda kuongea inapoitajika. Asa kwenye mazungumzo ya maana au kazi inayohitaji maelezo ya haraka. Kwa ufupi, kuandika ni chaguo langu la kwanza, lakini kuongea nako ni muhimu kulingana na mazingira.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi hasaa baada ya kuamuka na kupata kahawa au kiamshakinywa. Kwa sababu akili bado ni safi na makini. Kipaji cha umakini ni kikubwa. Hivyo kazi zinazohitaji kufikiria sana hufanyika kwa haraka. Ndoto na mawazo ya usiku yamepumzika. Hivyo ni rahisi kupanga mikakati na ufumbuzi. Baada ya mchana, napendelea kufanya kazi nyepesi au midogo na kuacha kazi nzito zaidi kwa asubuhi inayofuata.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na maharagwe hasaa ukiwa umeandaliwa vizuri na mboga au kachumbari pembeni. Ni chakula kinacho nifurahisha sana wakati ambapo nina njaa. Pia napenda ugali na mboga wali na kuku au samaki. Chakula rahisi lakini chenye ladha na afya. Kwa ujumla napendelea chakula cha kawaida. Cha nyumbani kuliko vyakula vya kifahari sana.

Mara nyingi nasikiliza mziki wa utulivu na unaonipa motisha. Inategemea hali yangu yangu ya siku. Kwa kawaida, napenda mziki wa gospeli au inspirational. Unanipa amani na kunipa nguvu ya ndani. Afrobeats na bongo flavor. Lo-fi au instrument Instrumental. Asaa nikiwa nafanya kazi inayoitaji umakini mkubwa. Sizikilizi miziki kwa makelele sana. Napenda ule unaonisaidia hali yangu ya akili hasaa ninapokua nimetoka kazi na uchofu wa wangu wa kila siku.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Naipenda sana kwa sababu ni dhahidi rahisi kupika kwa njia mbalimbali. Na sio nzito sana tumboni. Pia napenda nyama ya samaki na nyama ya ng'ombe. Kwa ujumla napendelea nyama isio na mafuta mengi na iliyoandaliwa kwa mtindo wa nyumbani.

Nafanya kazi na timu ya mbali, kwa kuwa na mawasiliano ya wazi, nidhamu na uwajibikaji binafsi. Kwa vitendo, nafanya hivi, kuwasiliana mara kwa mara, kuheshimu ratiba na tafauti za muda, kutoa taarifa za maendeleo, kufuata mielekezo kwa umakini, kuwa tayari kushirikiana na kusaidiana. Kwa kifupi, kufanya kazi na timu ya mbali huhitaji, kujiamini, uwazi na nidhamu ya hali ya juu, ili kazi isonge mbele vizuri.

Programu ya simu ninaitumia kila siku ni whatsapp. Mara nyingi ni kwa sababu ni rahisi kuwasiliana na marafiki, familia na pia kwa kazi ndogondogo. Pia nasikiliza na kutumia email app, kalenda, muziki, wakati mwingine browser, kutafuta taarifa haraka. Kwa kifupi, programu hizi zinafanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio.